Nini uona soka kuwa mchezo wa nguvu unawleta mshikamano na msisi mko wakipekee mtaani Inanibamba sana kuona jinsi ushirikiano wa timu na ufundi wa migu unavyoweza kuleta vibe ya ushindi na furaha tele uwanjani kushiriki katika guzi hili kuna nipa nishati ya ajabu utulivu wakili na kuna niweka fiti kwa jili ya harakati zangu za kila siku.

Mimi huona nduuma na chai ya maziwa kuwa mlo wa nguvu unaonipa msingi wa kwanza harakati za asubuhi. Inanibamba sana jinsi chakula hiki cha asili kinavyonijaza nishati na kunipa vaibu ya kupiga mzigo bila kuchoka mapema mtaani. Huu mchanganyiko unanipa utulivu wa kutosha na umakini wa hali ya juu. Ili kila miondoko yangu ya siku niweze kujipa sawasawa.

Nini uona kutumia gps kwa mpango wa kisasa unahoraisisha harakati za kupenya mita ya Nairobi bila kukutea Inanibamba vile teknolojia inavyonipa miondoko ya haraka Ikinisaidia kukuepa fuleni na kunyelekeza maskani mpya kwa raisi zaidi kutumia mfumo huu kuna nipa utulivu wa akili na uwakika wakufika ninapoenda kwa wakati Huku nikionjei vibe ya safari bila presha.

Mimi huona nyumba yangu ya ghorofa hapa mtaani kua maskani tulivu inayofaa sana kwa ajili ya kupanga harakati zangu. Inanibamba sana mazingira ya hapa yaliyojaa miti na upepo mwanana. Tangu nilhiamia mwanzoni mwa mwaka jana kutafuta vibe ya utulivu. Nachopenda zaidi na jinsi majirani walivyo na msimamo na usalama ulio imarika. Jambu linalonifanya nijihisi mwenye raha na amani tele kila ninapurudi baada kupiga mzigo.

Mimi huona shopping ya mtandaoni kuwa mpango kabambe unaokoa muda na kuniepusha na purukushani za katikati za jiji. Inanibamba sana jinsi ninavyoweza kuagiza bidhaa kitalanta na kuzipokea hapa mtaani bila stress yoyote na kuzurura madukani. Mtindo huu unanipa utulivu wa ndani na urahisi wa kulinganisha bei. Nikihakikisha kila sarafu inayotumia inaleta thamani na vibe ya kisasa kwenye maisha yangu.

Mimi naona mfumo wa android Kua mpango mkuu kutokana na jinsi unavyonipa uhuru wa kubadilisha miondoko ya simu yangu kulingana na vibe ninayotaka Inanibamba sana vile naweza kuinstall apps mbali mbali kitalanta na kuunganisha kifaa changu na teknolojia nyingine mtaani bila vikwazo vyovyote mfumo huu unanipa utulivu wa akili na urahisi wa kufanya kazi zangu kwa wepesi nikienjoy uwezo wa kila feature inayofanya maisha kidijitali kua rahisi na ya kisasa.

Mimi uolo kutembelea pwani kuwa safari ya kipeke inayo punguza stress, na kunipa vibe ile safi ya mapumziko. Inaniboma sana kuona mchanga mweupe na bahari kuu ukichanganyikiwa na upepo wa kitalanta. Jambo linalofanya kila dakika ninayokaa huko kuwa ya kukumbukwa mtaani. Mazingira haya ya asili yanatupa utulivu mkubwa wa ndani, na ari ya kurejea jijini tukiwa na nishati mpya ya kupiga mzigo kwa nguvu na umakini.

Mimi huona chakula kisicho na mafuta mengi kuwa mpango mzima kwa ajili ya kudumisha afya na kueka mwili ukiwa fiti kwa harakati za kila siku. Inanibamba sana vile mlo wa kienyeji uliochemshwa au kuchomwa unavyonipa vibe ya wepesi na kuniepusha na uvivu unaokuja baada ya kula vitu vya kukaanga sana mtaani. Utaratibu huu unanipa utulivu mkubwa na uhakika wa kua na nishati safi ya kupiga mzigo bila kulemewa na uzito ajabu mwilini.

Mimi huona shirika langu la kitalanta kuwa sehemu poa inayo himiza ubunifu na kunipa vibe ya kukua kila siku mtaani. Inanibamba vile shirika hili linavyo thamini mawazo mapya na ushirikiano wa timu. Jambo linalofanya kila mradi tunapiga uwe na matokeo ya nguvu na kisasa zaidi. Mazingira haya ya kazi yanatupa utulivu mkubwa wa ndani na ari kupiga mzigo kwa umakimi. Nikijuvunia kuwa, sehemu ya kundi linalo leta mabadiliko chana kwenye jamii yetu.

Mimi uwona utaratibu wangu wa kunywa chai ya maziwa kila asubuhi kuwa miondoko ya kitalanda inayochangamsha akili kabla ya kuanza purukushani za mtaani. Inanibamba vile ninavyoiandaa kwa kuchemsha majani, ya chai na kuongeza tangawizi kitongo ili kuleta ile vibe ya ukali na arufu nzuru nikiwa jikoni kwangu. Huu mchanganyiko, unanipa utulivu mkubwa nikiwa nimechill sebuleni. Na bila kikombe changu cha kawaida, najihisi nimepoteza nishati na kukosa umakini wa kupiga mzigo sawasawa siku nzima.

Mimi huona upepo wa asili kuwa mpango safi unaoleta vibe ya ukweli na hewa freshi ndani ya nyumba hapa mtaani Inanibamba sana kufungua madirisha na kuwacha upepo mwanana upenye Jambo linalo nipa utulivu mkubwa kuliko kutumia AC naweza kufanya mazingira ya ndani yawe na baridi kali ya kitalanta upepo huu wa asili unanipa amani tele na nishati ya kupiga mzigo nikiwa nime chill huku niki enjoy harufu ya mazingira ya nje bila stress za kelele za mitambo.

Mimi huona kutumia kompyuta kwa ajili ya kazi na utafiti kuwa miondoko ya kitalanta inayo niwezesha kupata maarifa mapya na kupiga mizigo kwa ufanisi mtaani. Inanibamba sana jinsi kifaa hiki kinavyo nirahisishia kuwasiliana na watu na kupanga miradi yangu ya kisasa kwa urahisi zaidi kuliko kutumia njia ya kizamani. Utaratibu huu unanipa utulivu mkubwa na uhakika wa kumaliza majukumu yangu kwa wakati. Nikijihisi mwenye nguvu na vibe ya kuleta mabadiliko kupitia teknolojia kila siku.

Mimi huona kua na bidii na roho ya kujifunza kuwa ushauri mkuu kwa mtu yeyote anayeanza kazi ili aweze kupenya kitalanta mtaani inanibamba sana kuona kijana anayejituma na kutafuta miondoko mipya ya kujiendeleza Jambo linalofanya kila jukumu analopewa liwe na vibe ya mafanikio na ufanisi wa kisasa kufuata ushauri huu kunampa mfanyakazi mpya utulivu wa akili na uhakika wakujenga jina nzuri kazini Hakijihisi mwenye nishati na ari ya kufikia malengo makubwa ndani ya shirika lake.

Mimi huona kupunguza matumizi ya plastiki na kupanda miti kuwa miondoko ya kitalanta inayo saidia kulinda mazingira yetu hapa mtaani. Inanibamba sana vile kila mtu anavyoweza kuchukua hatua ndogo kama kutumia mifuko ya kitambaa ili kuleta vibe ya usafi na urembo wa asili katika mitaa yetu ya Nairobi. Jitahada hizi zinanipa utulivu mkubwa wa ndani na matumaini ya kuwa na mazingira ya kisasa yaliyo jaa hewa safi na nishati ya asili kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Mimi huona mafunzo ya mawasiliano na uongozi kuwa miondoko ya kitalanta iliyo nisaidia zaidi kupenya na kuelewa mahitaji ya watu mtaani. Inanibamba sana jinsi uwezo wakuelezea mawazo kwa ufasaha unavyo weza kuleta vibe ya ushirikiano na kutatua matatizo ya kisasa kwa uwepesi zaidi kazini. Mafunzo haya yananipa utulivu mkubwa na ujasiri wakupiga mzigo na timu yoyote Nikijihisi mwenye nishati na miondoko ya uhakika katika kila jukumu ninalo litekeza.

Mimi huona sanaa ya uchoraji na picha za kitalanta kuwa kioo cha maisha kinacholeta vibe ya kipekee na rangi za ajabu mtaani. Inanibamba sana jinsi msanii anavyoweza kutumia brush au kamera kunasa hisia na miondoko ya kisasa ya jamii yetu. Jambo linalofanya kila kazi ya sanaa kuwa na hadithi ya nguvu. Kupendezwa na sanaa hii kunanipa utulivu mkubwa wa akili na nishati ya ubunifu. Nikijihisi mwenye amani tele ninapochunguza ufundi unaobadilisha mazingira yetu kua sehemu ya kuvutia zaidi.

Mimi huona kufanya mazoezi ya kupumua na kutembea inje kidogo kuwa njia bora ya kutuliza wasiwasi na kurejesha vaibu ya kawaida mtaani Inanibamba sana jinsi kuvuta hewa safi na kubadilisha mazingira kunavyoweza kunipa miondoko ya utulivu na kunisaidia kuona matatizo ya kisasa kwa mtazamo mwepesi zaidi Utaratibu huu unanipa utulivu mkubwa wa ndani na nishati mpya wa kupambana na changamoto zozote Nikijihisi mchangamfu na mwenye umakini wa kutosha kuendelea na safari ya kila siku.

Mimi huona kuwasikiliza wateja kwa makini na kutatua changamoto zao kitalanda kuwa njia bora ya kuwakikisha kila mtu anapata vibe ya kuridhika mtaani Inanibamba sana ninapoweza kutoa majibu ya haraka na kisasa yanayo mfanya mteja ajihisi kudhaminiwa jambo linalojenga uaminifu wa nguvu katika miondoko yetu ya kibiashara Utaratibu huu unanipa utulivu mkubwa na uakika wa kumtoa huduma bora Nikijihisi mwenye nishati ya kusaidia kila mteja kufikia malengo yake kwa wepesi na tabasamu.

Mimi huona kuamka saa kumi na moja alfajiri na kunywa kikombe cha maji ya moto kukua miondoko ya kitalanta inayofungua siku yangu kwa vibe safi mtaani Inanibamba sana ninapo pata muda wa kufanya mazoezi mepesi na kuandaa kiamsha kinywa cha nguvu kama mayai na mkate jambo linalo nipa nishati ya kisasa ya kukabiliana na majukumu ya mchana kutwa Kabla ya kuondoka maskani, lazima nihakikishe nimepanga ratiba yangu vizuri na kupiga pasi nguo zangu kitalanta Ali inayo nipa utulivu mkubwa wa ndani na kunifanya nione asubuhi zangu kama mwanzo mpya wenye ari na mwangaza tele.

Mimi huona kuishi siku moja bila teknolojia kuwa miondoko ya kitalanta inayoweza kunipa nafasi ya kipeke ya kuungana asili na marafiki mtaani bila usumbufu wa screen Inanibamba sana kufikiria vibe ya kusoma makitabu cha karatasi au kutembea nikiwa nime chilll kabisa Jambo linalofanya akili yangu ipate mapumziko ya kisasa sana na ya nguvu kutoka kwa purukshani za kidigitali taratibu huu unanipa utulivu mkubwa wa ndani na kunisadia kutathmini mambo madogo madogo ya maisha ni kijihisi mwenye nishati mpya na umakini wa hali ya juu nitakapo rejea kwenye ulimwengu na uteknolojia.

Mimi uona kushudie mabadiliko ya teknolojia AI na kikuwa kakasi kuwa jambo la kustajabisha linalo badilisha maisha ya watu wapa mjini. Inanibamba sana kuona jinsi mashahi ni zinavyo weza kuelewa isia na kusaidia kutatua matatizo makubwa ndari ya muda mfuki. Jambo linalo leta matumaini ya maendeleo makubwa hivi karibuni. Tukio hili linalo nishatia kuendelea kufumbwa mambo mafia. Nikijisi mwenyeari ya kuleta suluwisho vora kwa jami.

Mimi huona kufuata chaneli ya National Geographic kuwa uamuzi wa busara unaonifungulia ulimwengu wa maarifa na uvumbuzi apa mjini Inanibamba sana kutazama makala za wanyamapori na sayansi jambo linalofanya kile kipindi kuwa na ladha ya elimu na burudani ya kiwango cha juu mtindo huu unanipa utulivu wa akili na nishati ya kuelewa mazingira yetu vizuri Nikijihisi mwenye uwezo wa kujifunza mambo mapya kila siku kupitia screen.

Mimi huona kutumia chupa za maji za chuma na mifuko ya kitambaa kuwaa hatua madhubuti inayopunguza uchafuzi wa mazingira hapa mjini. Inanibamba sana kuona jinsi kuacha bidhaa za plastiki zinazo tumiwa maramoja tu kunavyaweza kuleta mabadiliko makubwa na safi kwa jamii yetu. Taratibu huu unanipa utulivu wa ndani na nishati ya kulinda asili. Nikijihisi mwenye mchango wa maana katika kuifanya dunia, iwe mahali pazuri zaidi kwa vizazi vijavyo.

Mimi uona kulala ifikapo saa nne kamili usiku kwa utaratibu bora unaonisaidia kupata mapumziko ya kutosha na kwa amuka na nguvu hapa mjini Inanibamba sana kutumia muda wa jioni kusoma au kutafakari bila kelele Jambo linalofanya akili yangu itulie na yakujiandaa kwa ajili ya majukumu ya siku inayofuata mtindo huu unanipa utulivu wa akili na nishati ya kwanza asubuhi kwa ari Nikijihisi mchangamufu na mwenye umakini wa hali ya juu katika kila jambo ninalofanya.

Mimi huona kufanya tafakari ya kina na ukimia kwa dakika ishirini kuwa njia bora ya kutuliza akili na kurejesha amani ya pamjini. Inanibamba sana jinsi zoezi hili, niliyo jifunza miaka kadhaa ilio pita, ninavyoweza kuondoa kelele za mchana, likinitia nguvu ya kisasa na kupanga mawazo yangu kwa usahihi. Utaratibu huu unanipa utulifu mkubwa na kunifaya nihisi mchangamfu baada ya kumaliza Nikijihisi mwenye hari mpya na wepesi wa kutosha kuendelea na safari ya maisha kwa tabasamu.

Mimi huona kunywa juisi ya kienyeji ya chineke au madafu ya baridi kuwa njia bora ya kuburudisha koo na kuleta vibe freshi hapa mjini Inanibamba sana ladha ya baridi ya vinywaji hivi jambo linalonipa nishati ya papo hapo hasa wakati wa jua kali la mchana Utaratibu huu unanipa utulivu mkubwa na kunifanya nihisi mchangamfu nikijihisi mwenye nguvu mpya na umakini wa kutosha kuendelea na majukumu yangu kwa wepesi na tabasamu.

Mimi huona kutumia programu za malipo kwenye simu na mpesa kuwa njia bora ya kufanya manunuzi kwa urahisi na usalama hapa mjini Inanimbamba sana jinsi ninavyoweza kulipia mahitaji yangu kwa haraka bila kubeba pesa taslimu Jambo linalofanya miondoko ya kibiashara iwe ya kisasa na yenye ufanisi mkubwa Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunisaidia kufuatilia matumizi yangu kwa usahihi Nikijihisi mjanja na mwenye uwezo wa kukamilisha miamala yote kwa wepesi na tabasamu.

Mimi huona hali ya hewa ya leo hapa Nairobi yenye mawingu na upepo mwanana kwa mazingira tulivu yanayoleta vibe ya utulivu mtaani Inanibamba sana baridi hii kiasi inayonifanya ni wai sweater jepesi na jeans jambo linalofanya miondoko yangu ya mchana iwe ya kustarehemesha bila jasho wala joto kali Hali hii ya hewa hunipa nishati ya kufanya kazi kwa umakini na kunitia hamu ya kunywa kikombe cha chai moto Nikijihisi mjanja na mwenye amani tele ninapofurahia utulivu huu wa kipeke.

Mimi huona kuamka na jua mapema asubuhi kuwa siri ya kupata nishati ya kutosha na kuanza siku kwa kishindo hapa mjini Inanibamba sana utulivu wa alfajiri unaponipa nafasi ya kupanga mikakati yangu kwa umakini Jambo linalofanya miondoko ya mchana iwe na tija na yenye ufanisi wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunisaidia kulala mapema ili kuupumzisha mwili Nikijihisi mjanja na mwenye nguvu za kutosha kukabiliana na kila changamoto kwa wepesi na tabasamu.

Mimi huwona kunywa kahawa ya moto ya kienyeji kwa utaratibu mbora unachangamusha akili na kuleta vibe ya nguvu hapa mjini Inanibamba sana ladha yaki nzito ni nayo ipata kila asubuhi Jambo lililo jifunza kutoka kwa rafiki yangu wakaribu ambaye alinitambulisha kwenye ulimwengu wavinywaji asilia kunywa kawa hii hunipa ni shati ya papo hapo na utulivu wandani Nikijihisi mjanja na mwenye umakini wa hali ya juu wakuanza majukumu yangu ya siku kwa wepesi na tabasama.

Mimi uona kula mboga za majani kama sukuma wiki na michicha kuwa msingi kuu wa afya bora na kupata nishati ya kutosha hapa mjini Inanibamba sana ladha yake asili inapopikuwa na nyanya na vitunguu vingi Jambo linalolifanya kila mlo uwe na ladha ya kipekee na ya nguvu kwa mwili wangu taratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunisaidia kujihisi mchangamfu kujihisi mjanja na mwenye nguvu za kutosha kuendelea na majukumu yangu ya kila siku kwa wepesi na tabasamu.

Mimi huwa na mawasiliano ya wazi na kuheshimu mawazo ya wengine kuwa siri ya mafanikio katika kazi ya ushirikiano wapa mjini. Inanibamba sana jinsi kugawana majukumu kunavyo rahisisha kazi kubwa. Jambo linalofanya kila mradi ukamiliki kwa haraka na ufanisi wa hali ya juu. Mtindo huu unanipa utulivu wa akili na ni sharti kujifunza kutoka kwa wenzangu. Nikijihisi mwenye weledi wakuleta matokeo bora tunapofanya kazi kama timu moja yenye malengo yanayofanana.

Mimi huwa nakumkumbuka mwalimu wangu wa hisabati kuwa ukumbusho wa muhimu wa nidhamu na mantiki ya pa mjini Inanibamba sana jinsi alivyotufundisha kutatua matatizo kwa utulivu jambo linalonipa nishati la kukabiliana na changamoto za kila siku kwa ufasahihi na weledi Utaratibu huu unanifanya nihijisi mjanja na mwenye miondoko ya uhakika ninapotumia maarifa hayo katika maisha yangu ya sasa.

Mimi huona safari za kijijini kutembelea babu na bibi kuwa kumbukumbu tamu zaidi ya utotoni na inayosisimua wa moyo wangu hapa mjini. Inanibamba sana kukumbuka michezo ya kuficha na kutafuta porini tukiwa na binamu zangu. Jambo lililofanya wakati huo kuwa maalumu kwa sababu ya uhuru na upendo wa familia uliotawala. Ukumbusho huu unanipa utulivu mkubwa wa akili na kunifanya nijihisi mchangamfu. Nikijihisi mwenye bahati kuluwa na mizizi imara na inayostawisha maisha yangu ya sasa.

Mimi huwa kunywa lita tatu za maji kila siku kwa utaratibu bora wa kuweka mwili wangu ukiwa na nishati na afya tele hapa mjini Inanibamba sana jinsi maji yanavyo saidia akili yangu kuwa na umakini jambo linalofanya miondoko yangu ya kazi iwe na tija na ufanisi mkubwa kwanzia asubuhi hadi jioni Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifanya nihisi mchangamfu Nikijihisi mwenye nguvu za kutosha kukabiliana na kila jambo kwa wepesi na tabasamu.

Mimi uona kufua nguo mara mbili kwa wiki ikuwa utaratibu bora wa kuwakikisha ninakuwa nadhifu na mwenye miondoko ya kitalanta hapa mjini Inanibamba sana kutumia wikendi na katikati ya wiki kuweka mambo sawa Jambo nilinalofanya kila siku nianze na nguo fresh sinazo nipa nishati na ujasiri wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya ni hisi mjanja nikijisi mwenye mpangilio makini una rahisisha maisha yangu ya kila siku kwa wepesi.

Mimi uona kufanya mazoezi ya asubuhi na kutenga muda wa kusoma kuwa mbinu bora ya kujitunza na kuimarisha akili yangu hapa mjini hh il, Inanibamba sana utulivu wa jioni ninapo jipumzisha na muziku mwanana Jambo linalo nipa ni shati ya kutosha na kuondoa uchovu wa siku Nikijisi mjaja na mwenye amani tele ya kuendelea na miondoko yangu ya kila siku kwa kishindo.

Mimi huona kutumia nyula imara na uhakika wa hatua mbili almarufu two factor authentication kuwakinga imara zaidi dhidi ya vitisho vya mtandao hapa mjini Inanibamba sana jinsi kusasisha programu mara kwa mara kunavyo ziba mianya yawadukuzi jambo linalo fanya miondoko yangu ya kidigitali iwe na usalama wa hali ya juu na money teller Utaratibu huu unanipa nishatia kufijari mtandao kwa ujasiri Nikijihisi mjanja na mwenyewe uweledi wakulinda taarifa zangu binafsi kwa kila hatua.

Mimi huona asubui na mapema kuwa wakati bora zaidi ambapo akili yangu inaufanisi na nishati kubwa hapa mjini inanibamba sana utilipi wa saizo unapo nipa nafasi ya kukamilisha majukumu magumu kwa haraka jambo linalofanya miondoko yangu ya siku nzima, iwe na tija na wiledi wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijiisi mjanja Nikijisi mwenye uwezo wa kupata matokeo bora kabla ya vurugu za mchana kuanza.

Mimi huona kunywa maji ya uvuguvugu yenye limao kuwa kinywaji bora cha asubuhi kinachoshtuwa mwili wangu hapa mjini Inanibamba sana jinsi kinavyo nipa nishati ya papo hapo na kusafisha mfumo wangu Jambo linalofanya miondoko yangu ya siku kuanza kwa ujasiri na uweledi mkubwa Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifanya nijihisi mjanja Nikijihisi mwenye nguvu tele za kukabiliana majukumu yangu kwa tabasamu na ari ya juu.

Mimi huwa nakula chakula cha jioni pamoja na kupiga soga kwa wakati bora zaidi wa kuimarisha mahusiano ya kifamilia hapa mjini Inanibamba sana kusikia hadithi za kila mmoja na kucheka pamoja Jambo linalo fanya miondoko yetu ya maisha iwe na upendo na mishati ya hali ya juu Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifanya ni jihisi mjanja Nikijihisi mwenye furaha tele kuwa na watu wanao nijali na kunipa nguvu ya kusonga mbele kila siku.

Mimi huona kufanya uchunguzi wa afya mara moja kwa mwaka kuwa utaratibu bora wa kuhakikisha mwili wangu unabaki na nishati imara hapa mjini inanibamba sana kujua hali yangu mapema ili kuzuia matatizo. Jambo linalofanya miondoko yangu ya kila siku iwe na imani na ujasiri wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifanya nijihisi mjanja ukijihisi mwenye weledi wa kutunza afya yangu kama rasimali muhimu zaidi kwa maisha ya kitalanta.

Mimi uona kutumia VPN na kuthibiti ruhusa za apps kuwa njia mathubuti ya kulinda faraha yangu hapa mjini Inanibamba sana jinsi kufuta cookies na kutochapisha mambo binafsi kunavyo punguza ufuatiliaji Jambo linalofanya miondoko yangu ya kidigitali iwe na usalama na nishati ya hali ya juu Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifanya ni jihisi mjanja Ukijihisi mwenye uthibiti kamili wa taarifa zangu ninapojivinjari mtandaoni kwa weledi.

Mimi huona kutumia muda wa kusubiri kwa kujifunza kuwa nji ya bora ya kuwepuka kere ya fuleni yapa mjini Inanibamba sana jinsi kusikiliza mafunzo au kusoma kunavo geuza muda uliopotea kuwa fursa ya tija Jambo linalo nipa ni shati ya kubaki na utulivu na wilidi mahali popote Utaratibu huu unanifanya nijihisi mjanja na mwenye mpangilio makini Nikijihsi mwenye uwezo wa kuthibiti hisia ya zangu hata ni napo chelewa.

Mimi huona kutumia mbinu ya pomodoro na kuandaa orodha ya vipau mbele kuwa siri ya kuongeza uzalishaji wangu hapa mjini Inanibamba sana jinsi ya kufanya kazi kwa vipindi vifupi vya umakini kunavyo zuhia uchovu Jambo linalo fanya miondoko yangu ya kila siku iwe na nishati na matokeo ya weledi wa hali ya juu. Taratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijihisi mjanja nikijihisi mwenye udhibiti kamili wa muda wangu na uwezo wa kukamilisha malengo makubwa kwa wepesi.

Ndiyo mimi hupenda kuimba Mimi huona kuimba kuwa njia bora ya kuchangamsha roho na kuleta furaha hapa mjini Inanibamba sana jinsi muziki inavyoongeza nishati na ubunifu Jambo linalofanya miondoko yangu iwe na utulivu na weledi wa hali ya juu Utaratibu huu unanifanya nijisi mjanja na mwenye furaha tele kujihisi mwenye uhuru na kufurahia maisha kupitia sauti na midundo.